Kipawa ambacho mung uamenizidishia na kunibariki nacho ni kipawa cha kuandika. Mimi napenda sana kuandika naandika vizuri zaidi kwa lugha yoyote ile naweza andika kwa kiswahili na kingereza vizuri. Kitu kitakacho eleweka na kitasomeka na ntaweza kupitisha ujumbe ufaao. Kwa hivyo kwangu naamini kipawa changu ni cha uandishi.

La hasha, mimi sivai miwani, nanashukuru sana kwa sababu macho yangu, yanaeza kuona vizuri, sivai miwani hata, napotumia kompyuta, naposoma, napotembea, sivai miwani. Ila naeza vaa miwani ile ya urembo, lakini si miwani kwa sababu ninayo shida ya macho.